Ningependa kuona jamii yenye elimu bora kwa wote bila ubaguzi wa kijinsia au kiuchumi. Maendeleo katika afya ya umma, ajira kwa vijana na uongozi ya uwazi ni muhimu sana. Pia ningependa kuona matumizi ya teknolojia kuboresha huduma, kulinda mazingira na kuimarisha usalama. Jamii iwe na mshikamano, heshima na usawa ambapo kila mtu anasikilizwa, anadhaminiwa na anapewa fursa ya kufanikiwa.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi ni mama yangu. Alinifundisha umuhimu wa uaminifu, bidii na kuheshimu watu wote bila ubaguzi. Kupitia maneno na matendo yake, nilijifunza kuwa mafanikio ya kweli, huanza na tabia njema, nidhamu na moyo wa kusaidia wengine hata wakati mambo ni magumu.

Napenda kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine kwa sababu mawazo tofauti huleta ubunifu na matokeo bora. Hata hivyo, pia ninafurahia kufanya kazi pekee yangu inapohitaji umakini na uwajibikaji binafi. Kwa maunoi yangu, uiano katia kufanya kazi pekee yako na kushikiana na wengine, huleta ufanisi na mafanikio zaidi.

Wazo lagu zuri la leo ni kuanza siku kwa shukrani na mpango mdogo. Chagua jukumu moja muhimu, lifanye kwa umakini, kisha saidia mtu mmoja bila kutrajia malipo. Hatua ndogo ujenga nidhamu, uongeza furaha na uleta mabaliko chana kazini, nyumbani na katika jamii yetu. Kwa kufanya hivyo, tunaimarisha husiano tija na matumaini mapya ya kila siku bila kusau kujitunza kiafya na kiakili daima.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku nilio gundua dhamani ya kujitambua na kujiamini. Ilikuwa wakati wa changamoto kubwa lakini ilinfundisha uvumilivu, maamuzi sahii na kuwajibika. Tukio hilo ilibadlisha mtazamo wangu wa maisha. Ikanipa nguvu ya kusonga mbele, kujifunza kutokana na makosa na kuthamini safari ya maisha kila siku.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora, uwezo wa kusikiliza na kufikiri kwa kina. Nidhamu, usimamizi wa muda na kubadilika kulingana na mazingira pia ni muhimu. Zaidi ya hayo, kujifuza kila mara, kufanya kazi kwa ushirikiano na kuwa na maadili mema hunisaidia kutoa matokeo bora na kujenga uaminifu kazini.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga kazi zangu mapema na kueka vipaumbele na gawanya kazi kubwa kuwa ndogo ili ziwe rahisi kutekelezwa. Pia napumzika kwa wakati naepuka usumbufu na kujifunza mbini umpya za kufanya kazi kwa ufanisi. Nidhamu umakini na kujitathmini hunisaidia kuboresha utendaji wangu kila siku.

Napenda kuenda sinema mara chache, asa ni napo pata muda wa mapumziko. Kwa kawaida, uwenda maramoja au mbili kwa mwezi. Kulingana na ratiba na filambu zinazo chezwa, sinema hunipa nafasi ya kupumzika, kuburudika, na kufurahia hadithi mpia pamoja na marafiki au familia. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha.